Naam vitu ni navyopenda kuhusu shirika langu. La kwanza ni watu, ni nahamu ya kuwepo na watu wenye ujuzi mbali mbali. Ya pili ni mazingira. Mazingira ya kazi ni ya kutosha na ya kushawishi. Ya tatu ni fursa ya kujenga ujuzi. Shirika hili linatoa nafasi ya kufanya kazi zaidi na ya kutosha na kujifunza. Ya nne ni uzalendo. Kuna hisia kuwepo na shirika ambalo inaamini katika kuwepo na wezo wa kila mmoja. Hizi ni baadhi ya vitu ninavyopenda kuhusu shirika hili jambo la kufurahia kuwepo na shirika ambalo inaamini katika kuwepo na uwezo wa kila mmoja.